Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu huu nisaidia kuelewa mizizi ya mambo ya nayo tokea leo. Historia inanipa muktadha na kunifanya nione kuwa hakuna kitu kinacho tokea kwa bahati tu. Kila tukio linachanzo chake na kujua hilo hunipa mtazamo pana zaidi wa dunia na jamii. Pia, kujifunza historia hunifundisha mafunzo muhimu kuhusu binadamu na maamuzi yao. Ninaona jinsi makosa ya livyo fanywa, mafanikio ya livyo patikana na ninini kilicho saidia jamii kusonga mbele au kurudinyuma. Maarifa haya hunifanya nifanye maamuzi ya busara zaidi katika maisha ya sasa. Na kwa upande mwingine, historia hunisaidia kudhamini safari ya walio tangulia inanifanya niheshimu juhudi mapambano na sadaka zilizo fanywa ili sisi tuwe pale tulipo leo. Hii hunijenga kifikra na kunifanya nione maisha kwa uzito na shukrani zaidi. Kwa ujumla, napenda historia kwa sababu si masimulizi ya zamani tu, bali nikioocha maisha ina nisaidia kujielewa, kuelewa jamii na kuangalia mbele nikiwa naufahamu. Kwangu, kujifunza historia ni njia ya kujijenga na kujipanga vyema kwa siku zijazo.

Napendelea viatu vinavyonipa faraja kuliko chochote kingine. Kwangu, kiatu kizuri ni kile kinacho niruhusu kutembea muda mrefu bila kuhisi maumivu au usumbufu. Ninajali sana namna kitu kinavyokaa miguuni na kama kinaendana na shughuli zangu za kila siku. Pia, napenda viatu vyenye mwonekano wa kawaida lakini wenye mvuto na utulivu. Sipendi vitu vinavyopiga kelele au kuvutia macho kupita kiasi. Napendelea viatu vinavyoonekana nadhifu vinaweza kuvaliwa katika mazingira tofauti na bado vinakiwakilisha bila kujifanya. Kwa upande wa matumizi napendelea viatu vinavyodumu na vilivyotengenezwa kwa ubora nzuri, si mtu wa kubadilisha viatu kila mara, hivyo nachagua vile vinavyoweza kunihudumia kwa muda mrefu. Kwangu, ubora na uzito zaidi kuliko kufuata mnitindo ya muda mifupi. Kwa ujumla, viatu vinavyovipendelea ni vile vinavyo changanya faraja, uimara na mwonekano unaulingana na utu wangu. Nachagua viatu vinavyoniwezesha kusonga mbele kwa uhuru na kujiamini. Mwisho wa siku, kiatu kizuri kwangu ni kile kinachoniunga mkono katika safari yangu ya kila siku.

Chakula chakigeni ambacho nimewai kujaribu ni aina ya chakula ambacho kilinitowa nje ya ladha nilizozoea. Ilikuwa ni uzoefu wa kufungua akili na ulimi kwa kitu tofauti. Ladha ikiwa mpia na mwonekano ikiwa tofauti na vyakula vyakawaida nilivyo kulia. Mwanzoni nilikuwa natahadhari kidogo lakini niliamua kujaribu kwa sababu na penda kujifunza kupitia uzoefu. Nilipo kionja chakula kile niligundua kuwa chakula chakegeni kina mtazamo wake wakipeke kuhusu viungo na mandalizi. Ladha zingine zilikua kali, zingine laini, lakini zote zilikua na utambulisho wake. Ilinifanya nitambuwe kuwa chakula sisuala la kushiba tu, bali pia sehemu ya utamaduni na historia watu fulani. Pia uzoefu huo ulinifundisha kuthamini, utofauti wa dunia. Kupite chakula kimoja, unaweza kuelewa na mna watu wanaishi, wanavyo pika na wanavyo ona ladha nzurii. Ile nifanya nime wazi zaidi kujaribu vitu vipya bila kuhuku muharaka. Kwa ujumla, kujaribu chakula cha kigeni ilikuwa safari ndogo lakini yenye maana. Haikuwa tu kuhusu chakula chenyewe, bali kuhusu kuwa tayari kutoka kwenye mazoea na kukubali tufauti. Tangu hapo ni kuwazi zaidi kuonja vyakula vipya na kujifunza tamaduni kupitia sahani zao.

Ndiyo, nanunua vitu kwa kutumia simu na ukweli ni kwamba imenibadilishia maisha kabisa. Sihitaji tena kubeba pesa taslimu kila mahali au kisimama kwa foleni ndefu bila sababu. Nikihitaji kitu iwe ni chakula nguo au hata kulipia uduma, simu yangu inatosha. Niko popote nafanya malipo alafu mambo yana endelea. Hii ni aina ya uraisi ambayo ukisha zoea huwezi tena kuiacha. Pia, napenda sana kasi yake. Unabonyeza tu, unaeka taarifa, unalipa, unapata dhibitisho papo hapo. Haku hakuna drama nyingi, hakuna leta chenji, hakuna stress. Imeifanya nipange matumizi yangu vizuri zaidi kwa sababu naweza kufuatilia kila malipo nilio fanya. Kila kitu kiko wazi, kiko safi na kiko kwa njia mwafaka, kwa mtu anayependa mambo yaende yaende straight bila usumbufu, hii ni ushindi mkubwa. Kwa ujumla kutumia simu kuna nifanya nijisikie niko mbele kifikra, dunia inasonga mbele kiteknolojia na mimi nasonga nayo.

Napokea maoni kutoka kwa watu wengine kwa moyo hulio tayari kujifunza. Sianzi kwa kujitetea au kujukilia kila neno kama shambulio, bali ninasikiliza kwa makini ili kwelewa wanachomanisha hasa. Najua kila mtu anamtazamo wake na mara nyingi maoni yao hudokana na kile wanachokiona au kupitia, si chuki binafzi. Bada ya kusikiliza, nachukua muda kuyatafakari, najitenga kidogo na isia ili niweze kuyachambua kwa akili na angalia kama maoni hayo ya na ukweli ndani yake na kama ya naweza kunisaidia kuboresha tabia, kazi au namna ninavyo shirikiana na wengine. Kama kuna kosa limeonyeshua nalikubali kwa unyenyekevu na kujifunza kutokana nalo. Mwisho, nachagua hatua ya kuchukua. Si kila mauni nitayafuata lakini kila mmoja naliheshimu. Yale yenye mana nayatumia kujijenga na kusonga mbele na yale yasio na msaada na yapokea kisha kuyahacha bila kujiatiri. Kwa nchia hiyo, maoni ya watu unifanya nikue, nijitambue zaidi na kwa ubora kuliko nilivyo kuwa jana.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwengine ni ajifunze kujifahamu na kujiamini, usijipime kwa maisha ya watu wengine, kwa sababu kila mtu ana safari yake na muda wake. Ukijua unachotaka na unaposimama, itakua raisi kufanya maamuzi bila kuyumba au kuvurugwa na sauti zanji. Pili, ningemwambia awe tayari kujifunza kila wakati makosa, si mwisho wa safari bali darasa. Badala ya kujilaumu au kukata tamaa, ni bora kuyaangalia makosa kama nafasi ya kukua na kuboresha. Nidhamu ndogo inayorudiwa kila siku, ina nguvu kuliko juhudi kubwa za mara moja. Mwisho, ningemkumbusha aweke thamani kwenye afya ya akili na mwili. Kazi na malengo ni muhimu lakini bila amani ya ndani na mwili wenye nguvu, mafanikio hayana ladha. Kupumzika, kuomba na kujizunguka na watu wanaokujenga ni sehemu ya mafanikio kweli.

Ninapo wakaribisha wafanyakazi wapya, kwanza najitahidi kuwa mpole na wazi, nawapa tabasamu la dhati na maneno ya ukarimu, kwani hili linapunguza hofu na kuwafanya wahisi wanakaribishwa. Najua kuwa mtu mpya mara nyingi huwa na wasiwasi, hivyo ni muhimu kuanza kwa hali nzuri ambayo inawapa amani ya akili. Baada ya hapo, nawapa mukhtasari wa shughuli na utaratibu wa kazi nawaelezea kwa uwazi ni nini kinatarajiwa ni vipi wanavyoweza kushirikiana na wengine na ni rasilimali gani wanazoweza kutumia. Hii husaidia kupunguza mkanganyiko na kufanya mchakato wa kujiingiza kwenye kazi kuwa rahisi zaidi. Pia, ninawaunganisha na wafanyakazi wengine ili waweze kupata msaada wa kila siku nawashirikisha kwenye timu na kuwapa nafasi ya kuuliza maswali au kueleza wasiwasi wao bila hofu. Hii hujenga urafiki na mshikamano wa kazi na pia inawezesha kujijumuisha haraka. Kwa ujumla, kuwakaribisha wafanyakazi wapya ni mchanganyiko wa ukarimu, uwazi na usaidizi. Lengo ni kufanya wafanyakazi wapya wajisikie sehemu yao, mpya ni salama, wanathaminiwa na wanajua wapi wanapoanza. Pia hii hunifanya pia niwe na uakika kuwa timu inafanya kazi kwa ufanisi na kwa mshikamano mzuri.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto hasa baada ya siku ndefu na yenye, shughuli nyingi. Maji ya moto hunipa utulivu wa haraka na kunisaidia kuondoa uchovu wa mwili na muda ambao najitenga na kelele za siku na kubaki na mawazo yangu peke. Hali inayonisaidia akili yangu kutulia. Kuoga kwa maji ya moto hunifanya njisikie nikiwa nimesafishwa na si mwilini tu bali pia kifikra. Misuli inapolegea pumzi inakuwa nyepesi na mawazo mengi yanapungua pole pole. Mara nyingi napata mawazo mazuri au suluhisho la mambo ambayo yalikuwa yananisumbua kabla ya kuoga. Hata hivyo, najua pia umuhimu wa kiasi. Sifanyi iwe desturi ya kupita kiasi kwa sababu najua maji ya moto sana yanaweza kuathiri ngozi au mwili. Kwa hiyo, nachagua muda na hali inayofaa ili kuoga kuniboreshe badala ya kunidhuru. Kwa ujumla, kuoga kwa maji ya moto ni sehemu ya kujitunza kwangu na tendo dogo lakini lina mchango mkubwa katika kunirudishia nguvu, utulivu na maandalizi ya kundelea na shughuli nyingine kwa moyo mwepesi.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kusaidia jirani ambaye alikuwa na shida ya kibinafsi bila kutarajia malipo yoyote. Niliona alikuwa katikati hali ngumu. Na bada badala ya kupita kimya, niliamua kutoa muda wangu na ushauri iliku kumsaidia. Kitendo hicho, kilinifanya nijisikie amani na kuridhika kwa moyo. Kwani nilijua nilichangia kidogo katika kurahisisha maisha ya mtu mwingine Pili, nilisaidia mtoto mdogo katika jamii yetu ambaye alikuwa hana vifavaa vya shule. Nilisaidia kupata vitabu na vifavaa vya msingi na kumfundisha masomo machache nikiwa naye. Kitendo hiki kilinifundisha kuwa wema si lazima uwe jambo kubwa. Hata vitendo vidogo vinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Zaidi ya hayo, ni zaidi ya katika shughuli za jamii kama vile usafi na kupanda miti. Nilishirikiana na jirani na baadhi ya vijana kutukifanya kazi kwa pamoja bila malipo yoyote. Hii ilinifundisha kushirikiana, kushirikisha mwingine na kulewa kuwa kila jitihada ndogo ya wema ina dhamani yake Kwa ujumla, vitendo vya wema niliofanya havikunipa faida ya moja kwa moja. Lakini vile nifanya nijisikie dhamani yangu na kuwacha alama chanya kwa wengine Kila kitendo cha wema unifanya nikuwe kifikra na kihisia na kunikumbusha kuwa maisha ni bora zaidi na kushirikiana na kusaidiana.